Ninapenda hali ya hewa tulivu na yenye baridi kiasi hasa nikizungumzia maeneo kama kule Nyeri, mazingira hayo yananivutia sana hakuna kitu kitamu kama kulala, huku ukisikia sauti ya mvua ikigonga paa la nyumba inafanya mwili upumzike vizuri na unapata usingizi wa pono.

La, sipendi hesabu. Mimi na hesabu hatujawai kuwa marafiki tangu zamani. Hesabu zinahitaji umakini mkubwa sana na kufuata kanuni zisizobadilika. Mimi kama mtuu wa sanaa, uchoraji na lugha napenda uhuru wa kuelezea hisia. Sio kubanwa na namba ambazo jibu lake ni moja na halina mjadala.